Huwa ninafanya mazoezi wakati wa asubui, baada ya kuwa ni meamka na kusali. Huwa ninafanya mazuwezi mepesi. Mara kadha huwa ninafanyia nyumbani, lakini kuna wakati huwa nina kwenda kukimbia kutegemea na hali ya hewa, kwa sababu kuna wakati mvua ni nyingi. Mazwoezi nayopendelea kufanya ni mazoezi ya push-up, lakini vile vile kunyoosha viungo, hasa kiuno na miguu. Ninapokimbia huwa ninafuata barabara, mbaka kituo ambacho ni mejiwekea, kisha nageuka na kuruldi nyumbani. Nikimaliza mazoezi, huwa ninatoka jasho na ninasikia mwili kuwani mwepesi. Huwa ninakwenda kuoga na kujianda kwa ajili ya kuenda kazini.

Mfanyabiashara bora ninayemfahamu ni John Sabodo huyu ni mtanzania anafanya biashara zake ndani ya nchi na nje ya nchi Ninampenda kwa sababu kile anachokipata katika biashara Anakirudisha katika jamii amewahi kuchangia vyama vya siasa, mamilioni ya fedha na amewahi kuchangia jamii kwa kuchimba visima, nchi nzima Ninampenda kwa sababu ninajua anafanya biashara ambazo ni halali na analipa kodi katika nchi.

Kwa sasa sipendelei kusikiliza radio, japo zamani nilikuwa nimpenzi sana wa radio, hasa radio za nje, kama vile doche vele na BBC. Sipendelei kusikiliza radio kwa sasa kwa sababu nahisi hakuna uhuru wa habari hasa nchini mwangu. Habari zinazotoka ni zile za kusifu na kupamba watawala. Napendelea mitandao ya jemii zaidi kwa sababu huko ni napata habari mbali mbali nazo hisi zinauhakika zaidi.

Napendelea kuvaa ndevu, japo sio zile ambazo ni kubwa sana. Huwa nazinyoa kuzipunguza, ziwe na urefu kidogo, angalau wa sentimita moja ama mbili hivi. Zinapozidi sana na naziona kuwa ni kero, na nikizinyoa wa zikaisha zote na jiona kuwa ni mtupu. Napendelea ndevu.